Mimipinapsi, napenda rangi ya samawati kwa sababu Rangi ya samawati inapopakwa kwa nyumba, huwa inapendeza mno Unafanana na anga ambayo kila namara huwa inatoa rangi ambayo inavutia sana macho ya watu Pia rangi ya samawati ni rangi ambayo inaendana na kila kitu kile ambacho umevalia ama hile umeweka kwa chumba chako.

Mimi ninapenda muziki wa gospeli ambayo imeweza kuimbwa na mwimbaji Rose Muhando wakati hule uwa msiki ukichezwa huwa inanifurahisha moyo na inanitia nguvu zaidi kwa kile ambacho ninakionelea kwamba ni zito kwangu muziki wa gospeli unanisaidia kwa kila namna hili hili kuweza kuburudika kimwili na kiakili pia wimbo huo wa gospeli unapoimbwa huwa inanichenga sana kiroho.

Ndiyo mimi ninapenda kusoma mahoni mtandaoni kwa sababu ninaposoma mahoni hizo huwa inanisaidia kujua mitazamo tofauti tofauti ya watu kuhusiana na jambo hilo ambalo limetokea Pia nikisoma mahoni hizo huwa ninapata kuelimika saidi na ninaweza kuelewa kina cha chanzo la jambo ambayo imeweza kutokea na pia ninaweza kutoa mitasamo yangu kulingana na tukio hilo.

Ili mtu aweze kushirikiana na timu vizuri anafaa kutoa wazo lake au mawazo yake kwa uwazi manake anafaa kueleza mawazo yake vizuri. Ili asiweze kuonyesha dharau kwa watu wengine Pia ili timu iweze kushirikiana vizuri mtu anafaa kuonyesha heshima zake ili pia na wengine waweze kusikia kwamba wanapendwa au wanajali aina ya mtu mwingine pale wakiwa kwa timu.

Mimi binafsi bahada ya kasi sa siku msima, mimi uwa usikiliza msiki hili niweze kutulia kwa akili na pia kupumsisha mwili kwa kucheza densi kutokana na msiki hiyo. Kwani msiki inapochezwa huwa inaburudisha filefile inakufanya usikie mwili wako ni mwepesi na uweza kuwandolewa uchofu wa siku mzima ambayo imetokana na kazi ambazo umeweza kusifanya msiki pia inafanya wewe kuelimika hiyo inakufanya kupumzika hao kutokana na kazi sa siku ndefu ambayo umekua nayo.

Mimi napenda sana mboka ya sukuma wiki kwa sapapu mboka ya sukuma wiki huwa inasaidia sana mwili na inachenga avya huwa inaondoa makonjwa yote ya mwilini Unapo kula skuma hizo, pia napendelea skuma hizo, inapo pikwa hiko na latha yake tamu na pia bado inaweka hiyo rangi yake ya kichani kibichi hambayo inaitachika kwa ubora wa mwili.

Jambo ambalo mimi hupenda kufanya wakati tuko na marafiki yangu hua ninapenda sana kucheza na marafiki zangu Kwa maana mtu ukicheza na marafiki zako hua inaleta ule furaha wa ndani na inakufanya ujisikie kwamba Angalau uko na watu ambao wanakupenda pia wakati tuko na marafiki zangu huwa tonapenda kusoma vitabu vingi vya hadithi ili tuweze kujikumbusha na kujua chanzo cha jambo fulani ambalo lilifanyika hapo mwanzoni.

Mtu anapaswa kufiolea nywele yake mara mbili au tatu kwa wiki ili iweze kumsaidia nyewele yake isikuwe na ukavu wowote ule Pia inasaidia nyewele kuonekana kuwa wa mpangilio au kuwa inametameta kila na wakati Pia mtu anafaa kufiolea nywele yake ili aweze kuonekana nadhifu na nywele yake iweze kuonekana pia yenye inarembeka kila na wakati.

Wakati wa wasilisho mtu husikia hofu au wasiwasi hasaa wakati hule ambao hajaweza kuchiandaa kuhusisha hiyo mawasiliano hau hajaweza kufanya utafiti kulingana na kile ambacho mtu hanafaa kuwasilisha Wakati mwingine mtu anahizi kuwa na furaha ama akona hiyo uchasiri Kwa wakati mwingine hambapo ameweza kufanya utafiti kutokana na mada ambayo yeye mwenyewe anaenda kuchieleza na kupeleka hizo hisia zake.

Wakati wa msongo wa kazi mtu anafaa kuwa na mpangilio msuri kwa file, anaweza kuorodhesha mambo ambayo ni ya muhimu mno, hili siwekwe kuwa cha kipao mbele, ifanyo wa kwanza kwa mahana, hayo ndiyo kazi ambayo ni wa muhimu mno. Pia ya mtu wakati ako na msongo wa kasi anaeza mwita rafiki yake hau familia hau mwenzake wa kasi hili haweze kumsaidia kufanya kazi hilo hili haweze kuhakikisha kwamba shughuli sa siku simeweza kutimia na hameweza kutimia kwa malingo yake.

Mimi binafsi ninapendelea kitanda ambacho ni kizuri kwa sababu mtu unapolalia kitanda ambacho ni kizuri huwa unapata furaha ama unapata ile kutulia kwa mwili kwa sababu kitanda chenyewe kinatuliza na kinaweza kustarehesha kwa wakati ule ule Pia kitanda kizuri kinakuwezesha ama kinakupatia ile utulivu wa moyo kwa sababu huna haraka yoyote ile manake kila kitu kenye unafanya inakupatia furaha.

Ndiyo mimi ninapenda sana kucharibu chakula ambacho ni kipya kila na wakati kwa sababu mtu unapocharibu unaweza kupata kwamba chakula kingine ni tamu kuliko hili ambacho umeweza kukisohea kila siku Pia mtu unapocharibu kukila chakula kipia pia inakusaidia kwa mwili upate huo hathia ambayo kwa wakasi mngine ukwa umepata hapo mwanzoni kutokana na chakula kile umekuwa ukila kila siku.

Mimi ninaakikisha kwamba nimeshukulikia mda wangu kasini kwa kuwa na mpagilio au kuona hile kipaombele ama kazi hambazo sinafaa kufanywa kwanza kuliko singine Mimi utengeneza ratipa nikiwa kasini hili niakikisha kwamba kila lengo la siku limeweza kutimia pia nikiwa kasini Ninaakikisha kwamba vyovyote file ambayo ninafanya fimeniwezesha na imenifanya kutimia lengo lango fizuri.

Mimi ninasherekea siku yangu ya kusaliwa kwa kuita mafamilia yangu pamoja na rafiki zangu wote pia tunakuja kusherekea kwa kupika chakula fya kila haina tofauti tofauti pia kwa hiyo siku mimi ufuraiya sana kwa sababu ni siku muhimu katika maisha yangu familia na pia marafiki, hiyo siku wananipa sawadi hambayo ni ya mahana saidi na inanifanya kila na wakati nikumbuke uwo suku muhimu wa kusaliwa kwangu.

Mimi ningependa kujifunza luga ya kifaransa kwa sababu ninaposikia watu wanaongea luga hiyo ya kifaranza huwa ninafuraishwa mno na inanifanya kujua saidi kuhusu luga hiyo luga ya kifaranza itaniwezecha niweze kutembea nje ya nchi yetu hili niweze kupata mawasiliano masuri na watu ambao wanaishi katika nchi hiyo ya kifaranza.

Chakula cha kigeni ambayo ni mewai kucharibu maishani mwangu ni chakula cha wali wa mnazi. Uo siku na kumbuka fiema niliweza kutembelea marafi zango ambayo wanaishi njianji. Waliweza kunitekenezea hiyo chakula cha wali kwa nazi na akika kilinifuraisha. Nilipata chakula hicho kikiwa tamu mno kuliko hile chakula ambacho nimeweza kukisawaya kula nchini humo kwetu.

Ndiyo, mimi binafsi ninapenda kupika kwa sababu kupika kunanifurahisha mno, inanifanya niweze kuandaa chakula ambacho ni kitamu ambayo tunaweza kukila pamoja na familia yangu, pia kupika inanisaidia sana, niweze kujiifunza nidhamu na pia kuweza kujiifunza ubunifu nikiwa pale jikoni, jinsi ya kupika chakula ambacho ni tamu mno.

Mimi uwa ninapenda arufu ambayo inapendeza mno arufu ambayo ikona manukato msuri hazaa ule arufu wa mauwa hiyo arufu inapo nijia uwa inanukumbusha mno kuhusu chakula hambacho nimewai kukila mara ingine maishani mwangu hiyo harufu ilikuwa na hile mfutano hau hile manukato msuri mno mimi naikumbuka ninapopata hiyo harufu msuri huwa inanifuraisha mno na inaweza kunituliza na inaweza kuprudika kwa wakati hule hule.

Hili kuweza kukua na ushirikiano katika timu unapaswa kukua na huwa ufumilifu ambapo wanafaa kufumiliana na kueshimiana katika chambo lolote lile ambapo wanaweza kufanya Pia wanapaswa wawe wakisikilizana na kuelewana kwa chambo lolote lile. Haza wakati mwenzao hao mkubwa wao hanapo wapaza hapari hao kuwapa masharti wanafaa kufuatilia hili kila kitu iweze kuwa kwa wakati wake ama kufanywa kwa mda ambao unafaa.

Mimi pinafsi huwa ninapata hapari mtandaoni kupitia mtindo wa kichamii ambapo ninaweza kuisomea hapari hizo kutoka uso kitapu hau kutoka pale youtube ambapo ninaweza kuona hapari hizo hau chanzo cha Tukio hilo ambalo limeweza kufanyika na pia inaweza kueleza kwa kina na kuleta suluhisho la jambo ambalo limetokea kwa wakati hule kwa pamoja.

Hili linatekemea ni haina kani cha kifaa unajo na pia inatekemea matumizi yakin kani kwa file simu ya mkononi mtu anafaa kusasisha mara kwa mara hau kwa wakati hule inatekemea ameweza kutumia kwanjia kani. Sika mafile fiumbo fia nyumbani hau fifa fia nyumbani ambazo sinaweza kuifadhiwa kwa njia msuri pia haitachi kusasiswa kwa mara kwa mara hau inachukua mda mrefu hili uweze kusasiswa fifa hivyo.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda sana ni Msimu wafuli kwa sababu huwa wakati kuna mvua mdogo mdogo na pia jua sikali inafaa kwa matembeze na pia katika Msimu huu wa vuli kuna kutuliza kwa pahari ambapo mtu unaweza kuchihizi kwamba mwili wako umeweza kuburudika ama imewaza kupata hiyo hali ya hewa ambayo ni safi mno.

Mimi binafsi huwa ninawasaidia wanzangu ninapo hona kwamba wamekoza tumahini huwa ninawapatia hile hali au mafunzo ambayo ya naweza kuwatia moyo hili waone pia kama wanapendwa Pia kwa wakati mwingine huwa ninawasaidia kwa kifedha hili pia na wao wapate kile ambacho wamekosa kama ilikuwa vyakula wataweza kununua vyakula hivyo na waweze kukula na wasikie kwamba mioyo yao haijawesa kufadhaika tena.

Ndiyo hilo ndilo chambo hambayo inanifuraisha mno ninapohenda kulima pale bustani huwa ninapata iyo ubunifu hau uzoefu wa kufanya jambo bila kulalamika pia ninapohenda pale bustani huwa tunapatana na marafiki na majamaa wote hili tuweze kufurahia kulima pa moja huwa ninapohenda kulima huwa ninjia moja hau nyingine ya kufanya zoezi la mwili Kwa wakati hule hule mtu anapolima huko pustani huwa inasaidia kuongeza hiyo misuli na kufanya ikue mwepesi kila na wakati.

Mimi kila siku huwa ninaamka saa kumi na mbili hasupui na ninaweza kutayarisha kiamisha kinywa changu na cha familia yangu baadaye ninaenda kusafisha mwili wangu hau kuoka ili nipate kusikia mwepezi baadaye niweza kupanga hambacho ninafaa kufanya kwa siku hiyo tena ninaweza kufanya ambalo ni la muhimu mno kuliko mengine hili na mengine yawezae kufuata baadaye.

Ndiyo mimi ninapenda sana kukimbia kwa sababu ni moja wapo ya mchezo ambayo ninanifurahisha pia inaniletea burudani kamwe Maanake unaweza kupatana na familia na pia marafiki kwa sababu kukimbia kunahitaji ushirikiano hakuhitaji mtu mmoja mtu anapokimbia huwa anahisi kwamba mwili wake umekuwa mwepesi na pia misuli yake imeweza kunyosha kukimbia inawezesha afya iweza kuwa katika hali njema huwezi patwa na magonjwa yoyote ile.

Ninapochoka kutokana na shukuli sasiku ama kasi mingi ambazo nimeweza kufanya siku msima huwa ninaweza kuchipumzisha hao kuchituliza kwa kusikiza msiki kwa sabapo mtu anaposikiza msiki huwa hanapata huwa utulifu wa akili na pia utulifu wa moyo pia mtu anapo sikiza msiki huwa hanasikia kwamba mwili wake umekua mwepezi na ambacho kilikuwa kisito kia meweza kuanda lewa.

Mimi binafsi ninapendelea kuwasiliana na rafiki zangu hao na familia yangu kwa uso kwa uso kwa sabapo wengi wanapenda kuonwa ili waweze kufanya mawasiliano awe ya halisi kwa wakati mwingine kama kumetokea jambo la dharura tunaweza kuwasiliana kupitia simu au kupitia ujumbe mfupi ambao ninaweza kuandikia nahakika siku inapoisha tutakuwa tumeweza kuwasiliana na kubadilishana mawazo na pia kutatua ambalo tulikuwa tunaona ni jambo la dharura.

Ndiyo kwa mara nyingi mimi huwa ni nalima shamba kwa sababu mtu unapolima shamba huwa ni chambo la kufanya zoezi na pia inakufanya ufurahie kwa sababu unapatana na marafiki na pia familia yako unapatana hili mweze mkalime pa moja pia kulima kunasaidia hili mpate vyakula vya kutosha.

Kipindi ambacho ninakipenda mno ni kipindi cha vichekesho ambapo Iyo kipindi kinapochezwa huwa inanifurahisha mno na inanichangamsha kiakili Pia ninapenda kuitazama filamu maanake mtu anapotazama filamu huwa inafanya akili kupata maarifa zaidi na mtu anapotazama hiyo filamu anaweza kujifunza mambo mengi na anaweza kuburudika kwa pamoja.

Ndiyo mimi ninaipenda sana asali kwa sababu inaladha yake ambayo ni tamu na inatengenezwa kwa nyuki Asali inatokana na maua ambayo nyuki wanaweza kuyaokota msituni ili wakaweza kutengeneza hiyo asali sasa hivo ndo inanifurahisha mno Pia ninapenda asali kwa sababu wakati mwingi unatumika kama dawa na inaweza kuchukua magonjwa ambayo yangeweza kutibiwa hospitalini.

Mimi ninapenda sana wanyama pori kwa sababu wanyama wa porini wanaweza kuwafutia watu sana watu wa nje wanaweza kutembelea enchi yetu na wanaweza kutuletea hela mingi kulingana na wakati huo ambapo wameusafidi kutoka nchini mwao hili wakuje waangalie wanyama pori Pia mimi ninapenda wanyama pori kwa sababu ni njia moja hau nyingine wanaweza kwafutia watalii kutoka inchi tofauti tofauti.

Mimi programu ambayo ninaitumia kila siku ni youtube kwa sababu ninapotaka kupika kitu na sijui njia yake huwa ninahenda pale youtube hili niweze kupata tutorials ya kupika chakula hicho pia kutumia youtube mtu anaweza kuburudika kwa kusikiza manyimbo na pia kuitasama video mbali mbali. Kwa wakati mwingine mimi nina ninapenda programu ya WhatsApp hili niwezi kuwasiliana na marafiki na familia kwa ujumla.

Kwa wakati mwingi mimi huwa natoa sadaka kwa sababu sadaka huwa sinatolewa kwa ihari wakati mwingine inategemea ni kasi hipi hilo unaifanya kwa sababu kwa wakati mara nyingi kwa kanisa ni kuna sehemu ya sadaka na pia kuna sehemu ya mchango kwa kweli tunaelewa mchango ni kutoa Kwa shuguli ya jambo fulani au kwa ihari manake jambo fulani au tukio fulani inafaa kufanywa kwa kutumia hilo pesa sasa inategemea ni mchango hau ni sadaka kwa vyote mimi huvitoa.

Hili kukamilisha kasi yangu kwa wakati ninaakikisha kwamba nimeweka mpangilio kazi zangu sote kwa file ninaanza na kutengeneza ratiba ya siku hili niweze kuweka kipaumbele hayo mambo yenye umuimu mno na inaitachi na inaitachi kuwekwa katika mstari wa kwanza unapofanya pia ninaakikisha kwamba nimewezo kushirikiana na wafanyikazi wangu hau familia yangu hili kazi hiyo iweza kufanywa kwa mda ambao unafaa saidi.

Ili niweze kuimarisha afya yangu mimi ninahakikisha kwamba nimeweza kuila chakula ambacho kina afya na inaweza kuporosha mwili kwa wakati mwingine huwa ninaweza kufanya zoezi ili niweze kuimarisha afya ya mwili yangu na kwa wakati ule mwingine ninaeza kutembelea dakitari ili nipate kuona jinsi afya ya mwili umeweza kuimarika kila na wakati.

Study ambayo ni muhimu kwa kweli katika kasini ni hiyo study ya mawasiliano ambapo wewe na wafanye kasi muakikishe kwamba mkona mawasiliano masuri pia mkuwe na ushirikiano hili muweze kutimiza lengo la kasi kwa pamoja. Pia munafaa kukua na study hambapo tatizo likitokea mkuwe na njia hambayo umaweza kufikisha tatizo hilo na kupata solution kwa pamoja.

Mimi ninapoamka kila asubui kuchitayarisha kuenda kasini huwa ninatumia magari sa uma ambayo ni dala dala hau matatu hizo ndizo magari ambazo sinapatikana na sinaweza kukusafirisha hadi kasini bila hata kutembea kwa mguu pia kwa wakati mwingine huwa dala dala kunaweza kukuwa na changamoto kwa sababu unaweza kupata msongamano wa magari na kwa wakati huu unaweza ukachelewa kwa kasini Sasa unaitachika kuamka mapema ili kuepukana na msongamano huo wa magari.

Mimi kwa kweli ni mtu wakuwai kwa sababu huwa ninaamka mapema hili niweze kuchipanga na kupanga shukuli zangu sa siku Sasa huta nipata kama nimechelewa ama nimeweza kukosa kutimia lengo langu la kasi Sipendi kamwe kuchelewa kwa sababu kuchelewa kunaweza kukufanya mambo yako muhimu ambayo ungekuwa umefanya kwa siku ya kose kufanyika kwa wakati ambao unafaa.

Mimi pinafsi uwa ninafua nguo zangu mara moja kwa wiki ninafua chumamozi pekei kwa sababu iyo ndio siku ambayo nimeweza kupata muda wakufua na kutulia kwa sababu chumatatu adi ichumaha huwa ninaenda kasini hili kushukulikia mambo ya kasini lakini ikifika wikendi chumamozi uwa ndio wakati hau muda msuri wa kufua nguo zangu.

Ndiyo mimi pinafsi huwa ninatumia mitandao ya kichamii hasa wakati wa kuwasiliana na marafiki na pia nduku sangu hau familia yangu kwa chumla wakati hule hule mitandao ya kichamii inanisaidia kuitasama fideo ambayo inaweza kunifurahisha na inaweza kuleta purudani katika maisha yangu kwa wakati mwingine mitandao ya kichamii inanisaidia kuitasama habari ya kisasa ambayo imeweza kuitangazwa katika mahali popote pale.

Mda wangu wapure huwa ninaitumia kuwatembelea watoto ambao hawajiwezi huwa ninawapelekea vyakula vya kula na pia nguo mzuri hili waweze kusikia ama kuhizi kwamba hata na hau wana pendwa na watu wengine huo ndio mda wakutafta furaha na kujali watu wengine ambao hawana wazazi ama hawajiwezi.

Kwa mara mingi mimi huwa natutumia simu yangu kwa kutumia kwa mawasiliano ambapo ninaweza kuwasiliana na nduku sangu hau familia yangu hambayo wako mbali nami pia ninaweza kuwasiliana na marafiki sangu hili tuweze kuchuliana hali Kwa wakati mwingine ninaweza kutumia simu yangu kuitasama habari hau tarifa ambayo imeweza kutangazwa hau imeweza kuletwa kama ni chambo hama ni lengo katika siku hiyo Pia kwa wakati mwingine nina tumia simu yangu kuitasama video hau filamu ambayo inaweza kunifuraisha na kunichangamsha kwa wakati huli.

Chuhizi ambayo ninaipenda mnu ni chuhizi la tunda la maembe. Hiyo chuhizi nina ranka yake ya kipeke na pia ladha yake ni achu sana. Hiko na arufu ambayo pia inapendeza. Wakati inafokandwa huwa inaleta hiyo chuhizi yake ambayo ni tamu. Na pia hilo tunda la embe hata chuhizi yake huwa inasaidia kuponya makonjwa. Chuhizi yake ni hile inasaidia kwa havya na pia inakizwa kwa madaktari kwamba tuwa tukitumia chuhizi hiyo kwa upora wa havya yetu.

Mara nyingi mimi huwa nacheza na marafiki zangu kwa sababu hawa ni watu ambao tuliweza kulelewa pamoja na mawazo yetu yanaweza kulingana hata tunapocheza kwa pamoja kuna huwa uhusiano na kukua hukaribu ambao tunaweza kubadilishana mawazo marafiki ni watu ambao wanakusaidia katika shida. Sasa tunapocheza na ninaweza kupatwa na shida. Huwa hawa ndio marafiki ambao wananisaidia tukiwa pale kiwanjani tukicheza.

Ndiyo, mimi binafsi ninapenda kujaribu kutumia teknolojia mpya kwa sababu ninapotumia teknolojia mpya, huwa ninapata huo ubunifu zaidi na pia ninapata kuimarika katika maarifa na pia akilini mwangu itaweza kupanuka kwa sababu nimeweza kutumia hiyo teknolojia mpya ambayo imekuja na taarifa yake ya kina na pia inaniwezesha kuleta hiyo kujua ama kufanya utafiti kwa mambo ambayo yalikuwa geni kwangu na pia kwa mambo ambayo yanakaa fiche.

Kwa kweli wakati jua kale lilipo mimi pia ninapenda sana kufua kwa sababu mtu unapofua wakati jua kali umewaka nguo zako zitapata kukauka kwa muda au masaa ambayo ni mazuri tuseme jua kumewaka na umeweza kufua nguo zako Hakika utapata nguo zako zimeka bila kukawia hata kama ungekua na shughuli ya kuenda siku inayofuata utafua nguo yako hiyo masaa na hakika kesho utaweza kuvalia kuenda shughuli hizo zako.

Mimi huanashukulikia uthaifu wangu kule kasini kwa kuwa na mpangilio mwema Ninatengeneza ratiba hili niweza kuwakikisha kwamba malengo yangu ya siku yameweza kutimia Pia ninaweza kuuliza maswali kwa mambo ambayo siya elewi hili niweze kushukulikia uthaifu yangu ama nipate swali ama chibu la ilo swalilangu nikonayo. Pia ninaposhukulikia udhaifu wangu. Ninaweza kuwakikisha kwamba niko na mawasiliano masuri pamoja na wafanyikazi yangu. Hili swala lolote hau tatizo linapotokea tutaweza kutatua na kupata suluisho kwa njia pora saidi.

Kwa kweli asupuhii mimi niliamka saa kumi na mbili asupu hii nikaweza kuamga hili niweza kuandaa staftai ya familia yangu na pia niliweza kuandaa staff tae hiyo kwa chae ya masiwa na pia nikaweza kwenda dugani kunuluwa mkache hili tuweza kulia na hijo chai badaye nikaweza kuchipanga hili kuenda kasini ambapo ningetumia daladala hau matatu sa umma pia asupu yangu inakuanga ya fura kwa sababu ninaamka kama nikuna ngufu mpia hili niweze kuchitayarisha kwa inda kasini.